Shule, mwalimu naye mkumbuka sana kutoka shule. Yuwaitwa Mr. Okongo. Alikua ni mwalimu wangu wa huku primary. Alikua yu watufunza kizungu. Na wakati mwingi ilikuwa ukifeli, unatandikwa sana. Huyo ni mwalimu ambaye ninamkumbuka sana.

Zana za kidijitali mbazo natumia kila siku ni zana za tiktok kwenye hiyo platform ya tiktok huwa naingia huko muda mwingi maana nikiwa huko utapata kuangalia dhiti ya vitu vimefanyika nini hivo. Utapata nikona information so tiktok huwa napenda kuingia huko sana.